Zoea nzuri zaidi ambalo nimejenga na linalo nisaidia kubaki na utulivu katikati ya changamoto za kimaisha ni tathmini ya dakika kumi kila mwisho wa siku. Hii tabia imenifanya kuwa sehemu ya maisha yangu na imebalilisha kabisa jinsi ni ninavyoona mambo.